Kwa kweli, mimi napenda sana joto kuliko baridi. Kwa nini? Kwa sababu baridi haiendani na hali yangu ya afya. Baridi inaweza ikaniletea madhara makubwa sana kulingana na afya yangu ya mapafu. Kwa hivyo, mimi hupenda sana joto kuliko baridi. Na kwa mara nyingi, mimi hujikinga na baridi kwa kuweza kuvaa mavazi mazito na kukaa mahali ambapo kuna joto.